Mimi ningependa sana kujifunza ujuzi wa kuimba kwa sababu kupitia nyimbo mtu hupata kutulia kiakili na pia mtu upata kujiburudisha. Kwa hivo ujuzi ambao ningependa kujifunza mimi ni ujuzi wa kuimba.

Mimi napenda kusoma vitabu vya historia tofauti tofauti. Kwa sababu mara nyingi kupitia vitabu hivi naeza kupata ile ujumbe au ufahamu wa vitu ambavyo vilitendeka kabla mimi nikue. Kwa sababu pia inanieleza vitu mingi ambaviyo vlitendeka hapo awali. Ama kitaambo hata kabla mimi nizaliwe.

Ndio, nimewahi kulima mara mingi sana sanasana wakati wa wangu wa utotoni nikiwa pale nyumbani nimeweza kulima na hata wakati huu pia nimeweza kulima kwa sehemu tofauti tofauti kwa hivyo ni kitu ambayo nimezoea.

Mimi tunda ninalolipenda zaidi ni maembe kwa sababu ya utamu wake na pia ni ile tunda ambalo linaleta nguvu wakati ambao unakula unapata kwamba unaweza kuwa na nguvu zaidi. Inakusaidia pia kufanya kazi mingi.

Simu yangu mimi hutumia karibu kila wakati kwa mambo ya kwanza mawasiliano, marafiki, wapendwa ya pili pia naitumia kwa hile hali ya kutazama ama kuiangalia habari katika mitandao ya kijamii na pia kuweza kufanya utafiti tofauti tofauti.

Napenda sana msimu wa wastani usiokuwa na jua mingi ama joto mingi ama ule usiokuwa na pia baridi mingi kwa sababu hapo unapata kwamba msimu hiyo unaezafanya kazi sana na upate nguvu ya kuendelea bila kuchoka.

Mfanyi biashara bora ninaemjua ni Jimmy Gates kwa sababu ya ukakamavu wake katika hali ya kibiashara na pia ameweza kustahimili vile nyakati ambavyo biashara imeweza kusimama kwa muda mrefu sana.

Napenda sana kuitazama michezo wa mpira wa mguu kwa sababu pia mimi huicheza na kwa njia nyingine pia nina timu ambazo mimi hupenda kutazama naweza kushiriki pia katika mchezo huo mara nyingi sana mimi nina timu napenda timu fulani na wakati ambao wanacheza najipata kwamba napenda kuitazama sana.

Mara nyingi muda na familia yangu mimi hupenda tukikuja kwa pamoja na kushiriki mambo tofauti tofauti ya kijamii, tukiangalia mambo ambayo tumeyapitia, ama tumeeza kufaidika na yale ambayo tumeyapanga kama jamii, ndio tukuwe na njiya ama nia mzuri ya kusonga mbele.

Napenda kukula popcorn sana sana wakati wa usiku baada ya kula chakula cha jioni. Napenda kukaa na popcorn niweze kuburudika nayo. Nikikula ili niweze kufurahia. Sio kwamba ikue ndio chakula cha jioni.

Siku kuu mimi usherehekea kwa njia ya kujumika na wale ambao wako karibu na mimi, wale ambao nawapenda marafiki na hata familia tunakuja kwa pamoja na tunaeza kusemezana ama kuburudika kwa njia ilio sawa.

Ni ukweli natumia mfumo wa salama wa vidole sana sana kwa ile simu yangu ya mkono. Nimetumia sana kuweka zile data ambao mimi binafsi nahisi kwamba ni za muhimu na ni za mimi mwenyewe binafsi kuyatazama na kuyajua.

Kwangu makosa ikitokea kazini nahakikisha ya kwamba nimeweza kuelewa ile chanzo ya kosa hilo. Alafu badae nijifunze kutokana na hilo kosa. Ndio ikifika wakati mingine nisiweze kurudia kosa ambalo lilitokea.

Napenda kupiga picha lakini pia inalingana na mahali ambapo nipo ama ile wakati ambao niko. Sio kila wakati utapata nimepiga picha ama sio kila mahali pia utapata nimepiga picha kwa hivo inalingana na mahali ambapo nipo.

Napenda kula samaki kwa sababu kwangu ni chakula kitamu sana. Nimeweza kuikula maranyingi sana katika maisha yangu na ni chakula ambayo pia ukikula unapata unafraia na unaweza kuburudika pia vizuli.

Kufanya kazi na timu za mbali kwangu ni cha muhimu kwanza ni kukua na mawasiliano iliyo sawa. Ili muweze kukua katika kurasa mmoja katika ile kazi ambao mnafanya na kukua na mawasiliano ya huru na iliyo kamilifu kwa kila mtu.

Matukio ya kimataifa mimi hufatilia kupitia mitandao ya kijami sana sana kwa sababu hapo ndiyo mambo mingi hutokea habari za kimataifa hutokea pale. Kwa hivyo naweza kuyatazama ama kuyafatilia kupitia mitandaoni ya kijami.

Ni ukweli, nimesafiri kwa ndege mara kadha, lakini nikiwa siendi masafa marefu sana. Nimeza kusafiri kwa ile kimo safari sio ndevu sana.

Nikitaji msaada kazini, kwangu ni kueza kujieleza kwa njia ilio huru bila kuogopa chochote, ndiyo niweze kusikizwa na kueza kusaidika katika ile msaada ambao na itaji.

Ni ukweli, mimi napenda kujaribu vyakula vipya, sana sana zile kama vinywaji kama hata chakula ya kawaida. Vinavyotokea, napenda sana niweze kuvijaribu ili niweze kujua jinsi vilivyo.

Lengu-lenga kuu kwa muda mrefu kazini ni kuwakikisha kwamba kazi ninalo lifanya limekamilishwa jinsi inavyofaa na kwa wakati inaostahili ili kusikue na kosa lolote pale kazini.

Leo ni jua imetokea asubuhi na kuna ile hali ya joto kidogo kwa hivyo hata nikitembea nitakuwa natembea na nguo isiyo nzito sana ili nisiweze kupatwa na joto jingi nikitoka nje.

Mimi napenda kukua mahali ambapo pametulia, ambapo hapana wasiwasi mingi ama kelele mingi. Apo mahali nasikia kwamba naezakukua na utulivu na niweze kufikiria kwa njia inayostahili.

Ninapoanza kazi, mimi hunakili zile vitu ambavyo ningependa kuyatimiza. Nahakikisha kwamba nimenakili chini, halafu badaye naanza kuyafanya moja bada nyingine. Ndiyo mwisho wa siku nisipate kwamba nimeweza kukosa ama kutimiza ile lengo langu la siku hilo.

Wakati wa furaha na hakikisha kwamba nimejumuika na wale ambao ni wa karibu sana kwangu. Ili tuweze kushiriki kwa mambo tofauti tofauti sana sana pia kuimba ama kucheza ama kuweza kushiriki hadithi tofauti tofauti.

Ni ukweli nina penda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nyumbani kuna utulivu, ninaweza kufanya pia kazi pale nyumbani kwa muda mrefu sana bila kuchoka, nikiweza kuilinganisha na hali ya kufanya kazi uko inje ya nyumba.

Ni ukweli nimefanya yoga. Sio mara mingi sana lakini kwa wakati ambao napata nafasi mzuri, nimeweza kuifanya yoga na inafanya ama inanisaidia kuipasa misuli vizuri ili niweze kuwa na nguvu.

Ninausiano mzuri sana na waze wangu kwa mara nyingi sana sisi upenda kukuwa na wawo kwa pamoja niweze kuzikiliza zile mawaidha kutoka kwa wawo ama maelekeo wanao kwangu kwa maisha.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Iyo ni siku ya jumapili. Ambapo mimi huenda mahali pale pa ibada. Ili niweze kumtolea shukrani kwa Mungu kwa ilo ufadhi wake kwangu na wema wake.

Mimi upanga kazi zangu kwa mfumo fulani ni kianza na zile ambazo ni za darura ama zile ambazo zinaitaji kushugulikiwa kwa haraka alafu badae nasonga kwa zile ambazo zinafwatilia nakikisha kwamba zile za darura zimeshugulikiwa kwa wakati unaofaa.

Napenda kuzungumuza kuhusu siasa ama pia kushiriki kwenye hali za kisiasa kwa sababu kwangu mimi najua kwamba kupitia hile hali ya siasa ndio tunaweza kupata viongozi wanaofaa ama wanaoweza kuongoza inchi yetu chinsi inavyostahili.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa golf, sijawai hucheza lakini nimchezo ambayo liko katika lengo langu kuu ili niweze kujaribu ama kushiriki jinsi inavyo chezwa.

Kwangu mazoezi ya kila siku ni mara nyingi ni kutembea na tembea kwa hatua fulani kila siku ambayo mimi nimeweka. Na sana sana mimi utembea wakati wa asubui baada matembezi hiyo najihisi kwamba niko na nguvu ama niko misuli imepaswa vizuri.

Kwa kawaida, mimi hulala takriba ni masaa nane kila siku. Ni kuanzia karibu sa nne usiku, maka karibu sa kumi na mbili asubui. Kwa hivyo na kuwa na muda wa karibu sa masaa manane ya kulala.

Mimi ni mtu wa kuwai. Sipendi sana kuchelewa. Sana sana kwa ile kazi ambayo nimeeka. Iwe ni mkutano na watu. Ama iwe ni kazi ambayo nimeweka nitafanya. Napenda sana kila mara haiai. Ama ipatikane kwamba mimi nimeweza kuikamilisha ama kuiwai kwa muda ama nafasi ama wakati unaofaa.

Mafanikio ya timu mimi husherekea kwa kuchukua nafasi, kutenga nafasi iliyo sawa, ili tuweze kuyatafakari yale mafanikio ambayo tumeweza kuyatimiza kama timu. Halafu badae tuweze pia kusherekea wale ambao wameweza kuifanya ikuwe kamili.

Wakati wajuwa kali mimi upenda sana kutulia. Niweze kuka maali nikue nimetulia bila kusonga ama bila kuweza kutembea sana. Ndiyo ni sikuwe nimejipata nimechoka sana.

Changamoto kuu kwangu kazini kama kiongozi ni kwamba kueza kumfurahisha kila mtu kila wakati. Kuna mara nyingi utapata kwamba kuna zile lengo ambao utaweka na kwa njia moja au nyingine hazitakuwa zinafurahisha wengine. Lakini inakulazimisha pia kuyafanya kwa sababu ni ya faida pale kazini.

Ni ukweli, napenda aditi za ajabu kwa sababu zinanifanya mimi nifikirie ama niweze kuyatafakari sana jinsi ya livyo tendeka ama jinsi ambavyo zimeza kuwa. Kutokia hapo pia naweza kuwa na ile upana wa mawazo sana. Niweze kufikiria kwa kiwango cha zaidi.

Sera kuu mbayo mimi naona ni ya muhimu sana pale kazini ni ama kwenye kampuni ni ile kukua na maono au malengo ambayo kila mtu anaielewa vizuri na inaleta watu pamoja. Ili kwamba watu waweze kuwa na nia moja ama kufanya kazi, ili kutimiza lengo kwa pamoja.

Nimeweza kufanya kazi ya kujitolea mara mingi sana, siyo moja ama mara mbili. Nimeweza kufanya maramingi sana. Na nikuwa nimejitolea kwa sababu najua kwamba hiyo ni kazi ambao inaweza kusaidia watu wengine. Isipo kuwa ni mimi kwanjia moja au nyingine jua kwamba inasaidia watu wengi.

Mimi nafanya vitu mbili, hili niweze kujitunza ya kwanza, ni kukua na mazoezi ya kila siku, hili niweze kuwa kisawa kimwili. Alaf pia cha pili ni kwamba niweze kuakikisha, nimeweza kupata chakula inayofaa, ile chakula inayo ni weza kuuza kimwili.

Michakato ya kazi ili kuiboresha naakikisha kwamba mahali ama sehemu pa kazi ni sehemu ambayo inastahili kwa kila mtu. Kwamba kila mtu anajihisi huru na anaezafanya kazi na ujuzi yake bila kuwa na changamoto ama kizuizi chochote.

Mji ambayo ningependa kuitembelea ni ile mji wa London kwa sababu mimi napenda sana ile club ama timu ya Chelsea, na ukiona pale ile kiwanja yao ama pale iko katika ile mji ya London. Nipende kufika pale nishiriki ama nieze kupatena na wachezaji pale.

Natumia sana mtandawo ya kijami ya kwanza naitumia sana sana kwa mambo ya utafiti na ya pili naezasema na itumia kwa mambo ya kupata habari za izinavyo tokea na kupia kwasiliana na watu wengine.

Kwa siku mimi hupenda kunywa wa maji mara mingi sana, asubuhi nikiamka, hata mchana kabla nikule chakula cha mchana, nakunywa maji, na hata usiku pia naweza kunywa maji mara kadhaa kabla nilale.

Natumia sana simu kununua vitu kwa ile hali ya kulipia vitu kwa njia ya mpesa ama pia kutafuta vile vitu ambavio ningependa ku vinunua kupitia katika mtandao ya kijamii.

Nikilinganisha kuchora au kupaka rangi naezasema kwamba mimi napenda kuchora zaidi. Ni ujuzi ambao nimekuwa nayo tangu kitambo na hata kwa wakati huu bado napenda kuchora.

Mimi kitabu ninacho kipenda ni kile cha utafiti ya kisayansi ambayo inonyesha vitu vingi vya dunia ya jinsi vimekua. Napenda sana kusoma vitabu hivyo vile vilivyo na utafiti waki ndani ya kisayansi.

Ili niweze kujiandaa kwa mkutano ile yoyote, mimi huakikisha kwamba nimeweza kufanya utafiti wakina sana kwa kile ambacho kita zungumziwa kwa mkutano ule. Ili niweze kuwa nafahamu mzuri ama niweze kuwa na hali ya kuchangia wakati ambapo na itajika kusema chochote.

Napendelea sana vitabu vya utafiti vya kisayansi kwa sababu vitabu hivi vinaonyesha jinsi mambo ya dunia yamekuwa na mambo mingi tu za dunia jinsi vimekua na mimi sana sana upenda kuwa na ufahamu jinsi vitu vilivyo kuwa katika ulimwengu.

Mimi nahifadhi vitu vya thamani sana sana vile vyombo vya mula ambavyo ni konavyo kwangu na vihifadhi kwa sababu ni za dhamana sana kwangu na nisinge penda zipate kuharibika kwa njia ya moja au nyingine.

Kila siku nahakikisha ya kwamba nimeoga mara mbili, asubuhi ninapoanza siku ama kujiandaa kuenda kazini, halafu baadaye usiku kabla niweze kulala nahakikisha kwamba pia nimeweza kuoga.

Rangi ninayo upenda zaidi ni rangi nyeupe nani kwa sababu ndiyo rangi ilio katika ukuta wa nyumba yangu. Sana sana mimi upenda nyeupe kwa sababu ni rangi ambayo inaleta ama inaashiria hali ya amani ama hali ya utulivu. Pia ni rangi ambayo inaonyesha usafi waki wangu fulani.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi mara nyingi huwakikisha kwamba nimekaa mahali na nikatulia na nikakuwa na wakati wa kutafakari na kuweza kuongeza nguvu hili nirudipo kazini na pata niko na nguvu ya kuniwezesha kufanya kazi kwa hile hali inayostahili.

Jinsi ya kuwainisha kazi ya maisha na ya kibinafsi ni kwamba nakikisha kila kazi ikona nafasi yake yambayo nimeitenga na nakikisha kwa hile wakati yambayo nimeitenga nafanya kama ni kazi ya maisha naifanya kwa muda huo kama ni ya kibinafsi pia nakikisha nimeifanya kwa muda unaofaa ili iyo zote mbili ziweze kwa na nafasi muafaka.

Napenda kupika nikiwa na nafasi mzuri ya kupika, lakini ile wakati ambayo sina wakati ama nafasi inayofaa, najipata kwamba siwezi kupika sana. Lakini nikiwa na muda mzuri, mimi hupenda kupika.

Muda wa mwisho nahakikisha ya kwamba nimeweza kutulia na kusikue na ile hali ya wasiwasi. Ili kama kuna jambo ambayo napaswa kuitumiza kwa wakati ule nahakikisha ya kwamba nimeweza kuitimiza kwa njia iliyo sawa.

Mimi nasikiliza sana mziki ya rhumba mara nyingi kwa sababu ina utulivu na pia haina mambo mingi sana. Nikitaka utulivu ama nikitaka kuwa mahali nimetulia tu napenda sana kusikiliza mziki ya rumba.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa sababu inanikumbusha mambo mingi sana ambayo mimi nimeweza kutimiza katika maisha na hata kuweka lengo ambayo nataka nieze kufanikisha pia katika maisha.

Filamu nenayo penda kuitazama sio sana ni ule unaitwao ya drama naitwa Lulu. Nimewaza kuisoma ama kuifatilia miaka kama mbili iliyopita na nikipindi ambayo naweza kuifatilia kila siku.

Napenda sana maandishi yanaitwa wala bin wala. Kwa sababu nimeona ameandikisha vitabu vingi sana ambavyo mimi hata nimetumia. Katika hali yangu ya masomo ya kimsingi na hata pia masomo ya shule ya upili aliweza kuandika vitabu vingi sana.

Ni ukweli kwamba mimi napenda muziki wa jadi. Kwanza zinatuliza moyo ama roho sana. Mziki hizo unapata kwamba ile wakati umeweza kuyaskiza. Unapata kwamba unakuwa na utulivu mzuri wa moyo. Kwa hivyo nayapenda sana muziki wa jadi.

Nimefuga wanyama tofauti tofauti. Kwangu mimi nimeeza kufuga ngombe, nimeeza kufuga mbuzi, nimeeza kufuga kondoo na hata wale wanyama kama mbwa pia nimeeza kuwafuga.

Mimi napenda kuvaa nguo zisizo na kala za kuvutia sana. Ile kala ambayo sio ya kuonekana kwa umbali sana. Ndio nisieze ama nisieze kuvutia watu wengi. Kwa njia nyingine naweza sema kwamba ni ile nguo isiyo iliyo na kala ya hali ya chini.

Muda wangu wa bure mara nyingi mimi hupenda kufikia watu ambao nawapenda ama kuwajulia hali. Nikisema hapa namaanisha watu kama marafiki ama niseme jamii ama familia ya karibu ili niweze kuwajulia hali pia.

Katika kazi yangu ningependa sana nifikie mahali ambapo naeza kuajiri watu wengini ama kutoa kazi kwa watu wengine ili kuamba pia wao waeze kuwa na mahali pakutoa ama kupata mapato yao ya kila siku.

Naeza sema ya kwamba napenda kukimbia lakini sio mara mingi sana kwa sababu, pia ina uchovu, ukikimbia utapata kwamba umeweza kuchoka sana kwa haraka. Kwa hivo napenda lakini sio sana.

Napenda kuwasiliana na watu sana kupitia njia ya simu. Mara nyingi sana njia ya simu ama nipigie mtu simu ama nimtumie ujumbe fupi. Napata kwamba ni njia rahisi na yenye haraka hata kupata ujumbe unaeza pata pia kwa haraka.

Niki wa inje ya nyumba napenda kukula kwenye hoteli na ile hoteli ambayo nimeakikisha kwamba ina chakula mzuri ama ina usafi unaostahili. Sio kila hoteli tu lakini lazima nifanye utafiti wangu. Nieze kuwakikisha kwamba mahali ambapo naenda ni mahali ambapo panafaa.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ile tabia kukaribisha watu kwa moyo washukrani ama moyo ulio sawa. Ili kwamba iwe ni wageni ambao unajua ama watu ambao huwajui, mtu unaweza ukawakaribisha kwa moyo safi.

Mazoezi ya mwili mara nyingi mimi hufanya mara moja kwa siku, hiyo ni wakati wa asubuhi ni nikuwe na mazoezi unaofaa kabla nianze siku ndio mwili uweze kuwa na nguvu ya kuniwezesha kufanya kazi za mchana.

Mimi hufanya mazoezi kila asubuhi. Nikiamka kabla ya kuanza kazi za mchana nahakikisha kwamba nimefanya ama nimepasha misuli. Ndio niweze kuwa na nguvu ya kunisaidia katika zile kazi za mchana.

Ni ukweli mimi hupenda hesabu sana kama ile somo ya hesabu tokea kitambo nimeshinda nikiupenda sana na hata ukiangalia vile nimeweza kuwa na matokeo mazuri katika ile somo la hesabu kwa hivyo naipenda.

Majira ninayoipenda sana ni majira ya wastani. Isiyokuwa na kiangazi ama isiyokuwa na mvua mingi kwa sababu majira kama hayo mimi huweza kufanya vitu mingi sana. Na niweze kushiriki katika mambo mengi pia sana.

Napenda sana kununua nguo. Mara nyingi sana napenda niketoka ama nikienda mahali nikue nimepata nguo mzuri. Niweze kununua ili nikuwe nayo kwangu pia. Kwa hivyo nikitembea mimi upenda sana kununua nguo.

Naweza sema kuwa napenda kulima lakini sio bustani. Napenda kulima ile katika hali ama kiwango kidogo. Sio ile hali ama ile shamba kubwa sana. Napenda kuifanya katika hali ya viwango vidogo vidogo.

Kweli mimi ni mtu wa ubunifu kuna mambo ambayo napenda sana kufanya utafiti ama kueza kutengeneza vitu vipya kutokana na vile vitu ambavyo tayari nimevipata ili nieze kukua na kitu ambayo nimekitengeneza mimi mwenyewe kwa ubunifu wangu.

Mimi napenda sana nyama ya mbuzi kwa sababu ni kilinganisha na zingine napata kwamba ni nyama tamu kwangu. Kwa ule muda ama nafasi ambayo ni meweza kushiriki ama kuikula napata kwamba inautamu sana ni kiikula kwangu mimi.

Ni ukweli ningependa kurudi ujana kwa sababu wakati wa ujana kuna mambo mingi nikuwa nayafanya na pia kulikuwa na utulivu sana wa kiakili ama kimwili bila wasiwasi ama mambo mengi ambaye yanasumbua watu kwa wakati huu.

Naweza nikasema kwamba ndio napenda mvua na siyo mvua mingi sana. Ukuwe ni wa hali ama ya ile kiwango kinachofaa, isikuwe ile ya kukuharibu vitu ama kukuwe ni ya kuangamiza ikuwe tu ile ya hali ya kawaida.

Mimi napenda kutumia teknolojia ya sauti maranyingi sana kwa mawasiliano ama kuweza kusikiliza ujumbe ambao inatumwa na watu wengine. Ama pia mimi nikitaka kuwatumia wengine ujumbe, nitajipata kwamba limeweza kutumia tekinolojia ya sauti.

Ninapokuwa na furaha nyumbani mimi hupenda sana kutengeneza vyakula tofauti na kwa hiyo hali pia niweze kushiriki na wenzangu ama watu wa jamii yangu ili tuweze kusherekea ama kukula ile chakula kwa furaha kwa pamoja.

Jambo la muhimu ambalo ni la kidini kwangu ni kumtii mungu ama kumheshimu mungu kwa ile njia ambayo anastahili ama anatupasa sisi tutembee, kutembea katika utiifu.

Mimi napenda sana kipindi cha televisheni kinaitwa Lulu. Ni drama ambayo inapendeza sana. Ukiweza kuitazama, ama kuisikia kwa muda fulani. Utaweza kufurahia, kwa ile maigizo ambayo iko pale.

Rafiki yangu wa karibu ni ule ambaye nimekaa na yeye, tokea kitambo sana, enzi za utotoni pale, tukienda shuleni pamoja, tukieza kushiriki ama hata kutembeleana, pia ni jirani yangu, tumeeza kuzoeana na kufanya vitu mingi kwa pamoja sana, kwa hivyo nimeeza kukuwa na yeye, na ni rafiki wa kweli.

Uwezo ambao ningependa kukua nayo ni uwezo wakuona jinsi kesho itakua. Niweze kujua ni nini ambacho kitatendeka hapo kesho, jinsi vitu vitakua na niweze kujua mapema kabla nifike iyo siku.

Mimi na marafiki zangu sana sana hupenda kucheza mpira ya miguu. Na hata kushiriki katika mashindano mbali mbali ya kimchezo. Hiyo ni wakati mara mingi ambayo tunapata nafasi ya kupumzika kwa pamoja pia ili tuweze kushiriki mambo zetu za kibinafsi.

Mimi ni nadra sana kuenda hospitali kwa mwaka kwa sababu mara nyingi mimi huwa sigonjeki. Najipata kwamba niko uhai kwa mwaka mzima. Kwa hivyo ni nadra sana kama imezidi sana labla ni mara moja ama mara mbili.

Kweli mimi hupenda sana mchezo ya video kwa sababu kupitia mchezo hiyo naeza kupata nimetulia ama nimeeza pia kufurahia ama kukuwa na wakati mzuri ya kutulia kiakili.

Likizo yangu ya ndoto ni kwamba nieze kusafiri nchi mbalimbali, takriban nchi tano, niweze kuona mandhari ama zile vitu vilivyo katika nchi hizo tofauti.

Mimi huweka picha mtandaoni lakini sio sana sana inalingana ni mtandao upi ama tuvuti gani ninayo tumia. Lakini mimi kwa mara fulani mimi huweka picha zangu kwenye mtandao.

Mchezaji ninayempenda anaitwa Cole Palmer. Ni mchezaji anachezea kilabu ya Chelsea huko London. Nampenda sana kwa ujuzi wake katika mchezo wa mpira wa football.

Kazi ya nyumbani ambayo mimi naichukia sana ni ile kazi ya kuosha vyombo kwa sababu ni kazi ambayo inachukua muda sana kuikamilisha na pia ina kazi mingi sana inavyo takikana mtu ashugulikie.

Kinacho nipa motisha ni kuona kwamba kila mteja ameshughulikiwa na ako katika hali ya kuridhika na ile kazi ambayo tunaifanya. Iwe ni kwa hali yoyote kule anatoka mahali pale kama tayari ameridhika.

Napenda sana kushiriki kwa kazi za kujitolea katika jamii kama zile kazi ambao zinasaidia watu wengine katika jamii wasiojiweza. Ili pia wao waweze kuona kwamba wanasikizwa ama mahitaji yao inashughulikiwa.

Mimi huhakikisha kwamba nimetumia ile password inayofaa ama ile yenye iko na security na hata pia kuhakikisha kwamba ile kurasa yangu haijakuwa ya kuonekana na kila mtu.

Kinachonifanya nicheke mara nyingi sana ni kutazama vile mchezo ya kuigiza Makati mbao watu wanaigizana. Mara nyingi mimi hupata kwamba kwa muda kama huo nafasi hiyo napata nimechekelea sana.

Mimi hucheza sana na watoto wangu, ama pia na marafiki wangu wakaribu. Mara nyingi nitajipata niko nawao tukiwa katika hali kucheza, ama kujaribu mchezo tofauti tofauti.

Kwangu mimi napenda kuamka najua baadala ya kulala mapema maranyingi mimi hufanya kazi hadi usiku na napata sana na lala sio mapema sana kwa hivo kuamuka napenda kuamuka najua.

Ili niongeze uzalishaji wangu na hakikisha kwamba nimekula chakula iliyo sawa, naongeza vitamini kwenye mwili nikue na mazoezi pia ya kimwili kila siku ndiyo nieze kukuwa ama kupata nguvu hata katika mwili yangu.

Mimi napenda sana kufanya kazi na watu kwa sababu umoja ni nguvu. Mara nyingi tukijiunganisha pamoja na watu wengine. Tunaeza tukasonga hatua mrefu hata katika ile kazi ambayo tunafanya.

Udhaifu kazini naishugulikia kwa njia ya kuweza kwa kujifunza kwa watu wengine. Wale ambao tayari wameifanya ile kazi na wakaweza kufaulu ama wameweza kupitia changamoto tofauti tofauti na wakayashinda ama wakapata sulihisho.

Ningependa kuona maendeleo ama kuona jamii iliyo na watu ambao wamebobea kimasomo na pia jamii ambayo imejengeka kile hali ya kibiashara na naweza kujitengenezea ama kujikimu kimaisha.

Kwa wakati huu sisikilizi radio sana lakini hapo awali nimekuwa nikiiskiza. Kwa sababu ni kwamba kumekuwa na njia mingi ya kupata habari siku hii. Na kwa hivo naweza jipata nimetumia njia zingine za kusikiza habari vinavyo tokea kwa hivo mara nyingi sitaweza kushughulikia ama kusikiliza radio sana.

Wakati wa msongo wa kazi, naakikisha kwamba nimeeza kuwa na mpangilio ilio sawa, katika zile kazi ambayo nikonayo. Na kua akikisha pia, ya kwamba, ile kazi, ambayo ni ya dharura, nimeipa kipao cha juu. Ili niweze kumaliziwa ama kushuguhlikiwa kwa wakati, ambao unafaa.

Nikweli nawafahamu majirani wangu lakini siyo wote kwa sababu mimi huwa sishiriki na wao sana lakini kuna wale mbao ni meweza kushiriki na wao na kwa kweli nawafahamu.

Ili niweze kuwatia wenzangu moyo, nakikisha kwamba nimewapa ile mifano ya vitu ambavyo, tayari watu wamefanya na waka faulu. Ili pia wao wakijaribu waweze kuyatimiza ama kufaulu kama vile wengine walivyo faulu.

Mimi na shiriki ama nafanya ile kazi ya uandishi kwasababu nimeipendelea, kwa sababu tangu utotoni nimekuwa nikitamani sana nikuwe muandisi ambayo nimeweza nikaifanyia kazi na nikaifanikisha na nikazi ambayo naifanya nikipenda kila wakati.

Tabia ya watu ambaye inanichukiza ni ile watu ambao wanapenda masengenyo ama watu ambao wanaongea kinyume ya watu wengine. Wanachukulia vitu ambavyo wamesikia kwa watu wengine na kuweza kuyasema bila huyo mtu kujijua.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni ule wakati wa mpira wa kawaida ambayo mara nyingi huanza mwezi wa Machi ya ama aprili kulekea hadi mwezi wa September. Napata ya mara nyingi, misimu kama hii, watu ama timu hucheza kwa takriban michezo mia moja sitini na mbili.

Napenda sana kukula ugali ikilinganisha na wali kwa sababu ugali hunipa nguvu zaidi. Ninapo kula ugali naweza nikakuwa katika ile hali ya kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka. Kwa hivyo napenda kukula ugali.

Mahali pa kihistoria ambao ningeependa kuitembelea ni kule North Pole. Nimeweza kupata ujumbe kwamba huko ndio mahali ambapo ni baridi zaidi duniani. Kwa sababu ningeweza kupendelea kutembelea pale ama niweze kuhisi ile baridi ambayo iko pale.

Kila jioni mimi napenda kukula chakula kama ugali kwa sababu kupitia ile chakula napata nguvu ama naweza kuwa na nguvu zaidi. Kwa hivo kila usiku ama kila jioni napenda ni kuwe na kula ugali.

Kifaa changu mimi huichaji maramoja tu kila siku. Hiyo ni wakati wa asubuhi ninapoamka. Nieze kuwa na ile chaji inanitosha kuitumia kwa siku mzima. Maramoja tu asubuhi alafu naitumia kwa siku mzima.

Napenda sana kutembea mahali ambapo pametulia, kuna utulivu mwingi ambapo hakuna vitu ambavyo vinanisumbua, mahali ambayo naweza nikawaza bila kukuwa natashwishi yoyote.

Kwangu naezasema napenda baridi nikilinganisha na joto kwa sababu joto maranyingi huweza ikafikia kiwango ambayo inaathiri maisha ama afya ya mtu ukilinganisha na hali ya baridi.

Niukweli kwamba nimefikiria kuanzisha biashara yangu na ninewa niya malengo ambayo nimekuwa nayo kwa mda mrefu na hata nimeweza kueka mikakati ambayo inanisaidia niweze kufanikisha ile biashara ambayo nitaianza.

Muda yangu kazini nashughulikia kwa kuwa na mpangilio ama ratiba iliyo sawa. Najua kwamba nikifika kazini naanzia kazi fulani ambayo ni ya dharura ambayo nimepanga kulingana na uzito wake nikimalizia nasongea ingine hadi niweze kumaliza.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Mara nyingi napenda kusimamia watu wengine ama kuwasaidia katika ile hali ama kitu ambacho wanakipitia ili waweze kuifanikisha.

Muziki ninayoipenda ni ile aina ya rumba kwa sababu rumba ni muziki ambaye inatuliza moyo. Hauna haraka na pia inkufanya ukue unabrudika sana kwa furaha.

Mimi napenda kujifunza mambo mpya kupitia ile watu wengine ambao wamepitia ile jambo, ama ni tazame kila ambayo wamepitia, ama jinsi ambavyo wameifanya, na waka faulu, ama wakawa na changamoto tofauti tofauti, ili niweze kurekebisha.

Chakula ambacho mimi nakipenda zaidi ni ugali. Naipenda ugali kwa sababu ni chakula ambayo inanipa nguvuni na inanifanya niweze kufanya kazi mingi bila kuchoka. Inaongeza ama pia inanijenga kimwili.

Katika misimu wa masiku za mvua, mimi sana sana huwa sitoki napenda kukaa nyumbani. Hili nisiweze kunyeshewa ama pia kupatikana katika hali ya kuvutwa na matope. Kwa hivo mara nyingi, mimi nitakuwa nimetulia nyumbani.

Ili nipunguze matumizi ya plastiki nahakikisha kwamba kile ambacho nimetumia narudia kuitumia tena na tena ili nisiweze kuitupa ama kuiachilia pale nje iweze kuchafua mazingira.

Napenda chakula kisicho na mafuta mingi, kwa sababu, mafuta mingi, siyo vyema kwa afya. Inaleta madhara mingi ama inaleta ugonjwa mingi katika mwili. Kwa hivyo mimi napenda chakula kisicho na mafuta mingi.